Mazingira ya kazi kuwa mazuri ni mambo kathaa. Kwanza ushirikiano kati ya employees na boss. Watu wakishirikiana na kusaidiana kazi inakuwa rahisi. Pili, motivation. Motivation kama malipo poa, appreciation na promotion hufanya mtu ajisikie motivated. Pia ofisi iwe safi na organized inasaidia akili kufocus. Communication pia ni key. Mtu aulize maswali na kupeana ideas zake freely.

Mimi napenda kuandika kwa mkono hii hunisaidia kufocus na kufeel chenye naandika. Nikiwa naandika ideas zinakuja kwa akili vizuri na zinastick kuandika na mkono ni kama therapy kwangu. Huwa inanipea time poa ya kukaa mbali na screen. Pia hunifanya nikuwe more creative, especially kama naandika mambo yangu binafsi ama plans za maisha.

Ningependa sana kupanda milima, ingawa si mara nyingi nimefanya, lakini idea ya kuwa nje kwa nature, kuona view nzuri na kufanya exercise kidogo inanivutia. Napenda vile unafika juu kidogo, unapumua fresh air na kuangalia mbali, unajisikia fresh kabisa. Kwangu mimi, climbing milima si tu physical challenge ni kama therapy kidogo. Inakufanya uthink, ujisikie poa na pia inafurahisha. Ni experience ningeenjoy kufanya bila stress yoyote.

Ndio, napiga kura. Kwangu mimi ni muhimu kushiriki maana ndiyo njia ya kushow maoni yangu na kuchagua viongozi ambao wanafanya mambo kwa faida ya watu. Si kila time ni easy kudecide, lakini napenda kuhakikisha, my voice inaskika. Napiga kura kwa makini, nikiangalia ni nani, anaweza kufanya vizuri na kuleta change kwa jamii. Hii ni wajibu wangu kama raia na pia inanifanya nijisikie nikiwa na control kidogo juu ya kile kinacho endelea kwenye jamii. Kwa hivyo.